Niambie kuhusu kumbukumbu ya utotoni, mawazo ya kwanza. Unaweza kushiriki kumbukumbu nzuri ya wakati ulipokuwa mtoto. Labda ni mchezo, safari au sherehe. J, unakumbuka ni nani alikuwa pamoja nawe? Ni nini kilicho fanya kumbukumbu hii kuwa maalum? Unahisi vipi ukikumbuka mambo hayo?